Kumbukumbu zangu za shule zenye ni nzuri ni zile za utundu. Nikiwanga chuo cha upili high school nilikuwa na marafiki hapo ndipo niliwacha kusoma soma sana nikaanza kukua mtundu. Sasa marafiki zangu pia walikua. Na kumbukumbu yangu moja yenye ni nzuri kabisa ya high school ni timu hatukuwanga tunaenda mass High school yangu ilikuwanga lazima uende mass juu ilikuwa high school ya catholic likuwa lazima uende mass every evening kila jioni saa kumi na moja sasa sisi hatukwa tunaenda tulikuwa tu tunaruka tunaingia dorm tuna ruka kwa dirisha tuna ingia dom tunalala alafu watu wakikaribia kutoka mass tunatoka tunaenda sapa tunaenda sapa kuchukua toplea ya chakula.

Lengo la muda mrefu, ingawa si muda mrefu sana, ni hii mwaka yenye tunaenda kuingia, like in the next one year. Nataka ninunue nyumba. Nataka ninunue nyumba, huko hivo suburbans. Um, huku hivi mahali naishi. Ninunue three bedroom, ama ata four bedroom. Eeh, na niingie huko. Mimi ni mdogo lakini hiyo ni lengo moja, nikonayo na nikona uhakika, nitaikamilisha. Pia nataka ninunue gari Mazda Atenza moja safi sana ya blue. Ikona na interior leather ya beige. Huwa najua hiyo rangi.

Rangi yangu inayonipendeza sana ni rangi ya hudhurungi. Rangi ya hudhurungi ni rangi inayofanana na mchanga, rangi ambayo inafanana na vitu vya hudhurungi ni kama vipi ni kama mchanga, ni kama chai ya maziwa, ni ilio pia na maziwa. Hizo ni rangi tofauti, tofauti za hudhurungi. Napenda sana rangi ya hudhurungi maana unaiona kwa kila kitu na pia ndio rangi ya ngozi yangu.

He mi napiganga kura napiga kura mini mtu mzima niko na kitambulisho. Na naamini kuwa kupiga kura ni jukumu langu kama mkaaji wa kenya na mkenya. Nikipiga kura ninatoa sauti yangu. Kuhusu uongozi ambao naotaka katika nchi yangu katika makazi yangu kwa hivo mi huwa napiga kura.

Napenda kula popcorn, lakini sipendi ile popcorn yenye haina flavor, spendi hiyo popcorn ya, ile ya kawaida. Napenda ile popcorn, kama hizi mpya zenye zimekuja za Floydies, hizo. Ziko na chocolate, zikona apple flavor, ziko na flavor kadhaa kadhaa, ziko na caramel, hizo ndizo napenda. Nakulanga popcorn maybe kama na, labda kama nawatch movie, ama kama snack tu, kama niko kwa nyumba, na nimeboeka nakula tu popcorn. Kwa hivo eeh napenda popcorn lakini sipendi ile yenye haina flavour.

Mimi naipenda sana timu ya Arsenal. Navutiwa na historia ya Asenali. Na falsafa ya kucheza mpira. Falsafa yao ya kucheza mpira ni ya kuvutia sana na wachezaji wanao changanya vijana na uzoefu. Pia. Kauli yao ya Victoria Concordia Cresset. Ushindi hukua kupitia umoja. Imeniguza sana. Zaidi ya ushindi ningependa asenali yani napenda asenali kutambulishwa na mtindo wake, mpira wa pasi, nidhamu na kujenga timu kwa muda mrefu. Napenda senali sana.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio unifurahisha kwa sababu inanipa habari, inanipa muziki na mijadela mbalimbali bila kuhitaji kuangalia screeni. Mara nyingi husikiliza nikiwa nyumbani au nikifanya shuguli nyepesi, hasa asubui au jioni au wakati wote ambao na labda kama naosha vyombo. Radio unipa hisia ya kuunganishwa na jamii na hunisaidia kupumzika huku nikijifunza au kuburudika kwa wakati mmoja. Na naipenda kwa sababu sihitaji kuangalia screeni ama sihitaji kukaa pamoja kufanya kitu kimoja. Ninaweza kuwa nasikiza radio huku nikipiga deki. Ninaweza kuwa nasikiza radio nikiosha vyombo. Ninaweza kuwa nasikiza radio nikifua au hata nikikula.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na mpangilio mzuri. Napenda sehemu zisizo na kelele nyingi kwa sababu hunisaidia kufikiria vizuri na kupumzika na pia kujiburudisha. Pia napenda mazingira yenye mwanga wa asili, jua linaingiza mwangaza. Mazingira yenye hewa safi, mazingira yenye watu wachache. Kwa sababu hunifanya nijisikie huru na salama. Kwa ujumla, nachagua mahali panaponipa amani ya akili na kunifanya nijisikie siko sawa kuwa mimi mwenyewe na kunifanya nijisikie niko sawa, niko sawa kuwa mimi mwenyewe, niko salama.

Ndoto yangu kubwa ni kuendeleza masomo yangu mahali nilipo nimesoma nikafikia bachelor's degree na ningependa kufanya masters na baada ya hapo ningependa kuendelea hadi phd hiyo ni ndoto yangu kubwa mbali na hayo ningependa pia ninunue nyumba kwa kimombo inaitwa mortgage ninunue nyumba ningependa pia ninunue gari. Na ningependa nibadilishe hali ya hali iliyoko nyumbani.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni mboga fulani zinazo itwa sagaa. Mboga hizi unaeza ukazila na ugali na unaeza ukaziongeza maziwa. Huwa uwa zinanikumbusha ladha fulani ya nyumbani ambayo ni raisi lakini inaridhisha. Chakula cha aina hii hunifanya nijisikie ni meshiba vizuri na pia unipa hisia ya ukaribu na utamaduni wangu.

Ndiyo, mimi huvaa saa lakini si kila wakati, mara nyingi huwa naivaa ninapokuwa kazini au ninapotoka kwa sababu huwa inanisaidia kufuatilia muda na kupanga ratiba yangu vizuri wakati nipo nyumbani au napumzika, mara nyingi huwa siivai ama naitoa ili nijisikie huru zaidi kwangu saa ni chombo cha msaada zaidi kuliko mapambo.